Mazingira ya kazi ambayo nayapendelea ni mazingira ambayo ya nakuwa na utulivu mkubwa, ya nakuwa na hakuna pulukushani za ina yote, ya ni hakuna changamoto aina yote, hakuna mambo ambayo ya naweza kupelekea kutueka kwa amani. Na siku zote tunasema mazingira mazuri ya kazi ni semu ambayo inatakia kuwa na uwazi mkubwa upana. Lakini pia kuwa na eneo la kujitosheleza. Kuwe na tunasema vitu vya dhamani ambavyo ni vizuri vina mwonekano mzuri vikio vimepangiliwa vizuri. Lakini pia sehemu hio ya kazi iwe na usafi mkubwa sana ambao utaweza kusababisha afya yetu kuendelea kuimarika kuwa sawa sawa na sio sehemu ambayo ni chafu haina mpangilio mzuri, hapana. Kwa sehemu ambayo ningeipendelea kuwa katika kazi ni sehemu ambayo ina mpangilio mzuri ina upatikanaji wa maji inaupatikanaji wa umeme inaupatikanaji wa mtandao amabao unaweza kusababisha au kutusaidia sisi katika kupata mawasiliano baina ya mtu moja na mwingine aliepo ndani ya hiyo kazi ama nje ya kazi kwa sababu hiyo ndio inakuwa sehemu ambao ni salama na nzuri zaidi katika kutimiza majukumu ya kila siku mbali na hiyo sehemu hiyo inatakiwa hiyo na ulinzi ambao umeimarika. Ulinzi huo utatuwezesha kutulinda sisi kama wafanyikazi kulinda rasili ya mali ambazo zipo katika eneo hilo. Lakini pia kuwe na kitu kinaitwa huduma za kijamii ziwepo karibu kama vile hosipitali. Kuwe na na vitu vingine ambavyo vina nivya muhimu sana katika jamii.